Swali lenyewe lilikuwa ni unaifadhi data yako wapi. Kwanza kabisa kuna aina nyingi za data. Inategemea ni data ya aina gani. Ndiposa nitazungumza kwa kina kiasi kuhusu aina tofauti. Na jinsi ni navyo ifadhi hizo aina zote za data. Na ni kwa nini naziifadhi kwa namna hiyo. Data ya kwanza ninayoifahhi ni picture na video aina hii ya data mimi mara nyingi naiweka kwa simu yangu kwani memory ya simu yangu ni nzuri kwa wakati huu natumia simu aina ya Samsung Galaxy S21 Ultra. Simu hiyo ina memory kubwa ambayo inaniwezesha kuifadhi picture pamoja na video zangu. Bila wasiwasi wowote lakini kuna wakati mwingine ambapo unapata kwamba picture zimejaa. Ama video zimejaa zimechukua nafasi kubwa kwenye simu yangu. Kwa hivo wakati mwingi nikipata zimejaa ama simu ikiniambia kwamba memory iko low, mara nyingi mimi uzi backup kwa Google Cloud. Aina nyingine ya data ni files. Kuna files nzito-nzito kama vile PDF. Kuna files zingine kama Word, Documents. Kuna spreadsheet ifadhi kwenye Cloud. Kwa sababu files hizo zini nzito na nizinaitaji nafasi kubwa. Kwa hivo files kama hizo nzito zenye zinaitaji nafasi yenye simu yangu iezi hold unapata most of the time nazihifadhi kwenye cloud cloud services niko na cloud service ya google pamoja niko na cloud service ya microsoft so most of the time unapata ninizangu ziko hapo alafu pia niko na account ya dropbox unapata nimeeka picha zangu zile za zamani nimezieka hapo pamoja na files zingine chache kwa hivo kwa maneno machache ningesema kwamba data yangu mimi uifadhi kwenye simu yangu kwa memory ya simu yangu na pia kwenye cloud services za kampuni tofauti kama Microsoft na Google Cloud santi.

Swali ni, je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Swali hili ningependa kulijibu kwamba inategemea, inategemea na wakati. Kuna wakati ambao mimi wa humka mapema na kuna wakati ambao mimi huamka usiku kulingana na kwenye niko. Mara nyingi unapata niko kazini, siko nyumbani. So nikiwa kazini, kazi yangu inahitaji nifanye kazi saa zingine usiku, saa zingine mchana. So, inategemea kuna siku yenye nimetoka kazini, unapata nimechoka, hiyo siku utapata nimelala, niamke mchana. Kuna siku zingine unapata naenda kazi asubuhi, nirudi jioni. Kwa hivyo, hiyo unapata nitalala mapema, na hiyo siku nikilala mapema, huwa naamka mapema. Kama kesha yake siendi kazini, nitaenda mazoezi kidogo. Kama ni siku ya jumamosi, nirudi kwa nyumba, nichukue kiamsha kinywa. Halafu kama ni siku ya Jumapili utapata naamka mapema, nijiandaye kuenda kanisani. Mapema, nijiandae, niweze kuomba, ni chukwe kia mshakinwa. Kisha, nijiandae na vitu vyangu kwa kuenda kazini, niende kazini mapema. Kwa hivo, inategemea si kila wakati ambapo nitaamka mapema, ama usiku, ama mchana. Inategemea kama siku nimefanya kazi na vile siku imeenda. Ama inategemea ile schedule ambayo niko nayo kazini, ama nyumbani. So, utapata wakati mwingine naamka asubuhi mapema, na kuna wakati mwingine ambao sitaamka asubuhi na mapema. Lakini kwa wakati mwingi, mimi huamka mapema, kama niko nyumbani.

Swali, unafanyaje kazi na timu ya mbali? Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Kwanza kabisa kazi yangu ni, inanihitaji nikuwe in person, most of the time. So, unapata kila siku either mchana ama jioni lazima niwe pale kazini. Lakini kuna wakati mwingine ambao unagharimu kwamba ama inahitaji kwamba, kulingana na kazi, niweze kufanya kazi na watu kuweza kuwasiliana na kufanya kazi na wao. Kuna teknolojia mbali mbali ambazo tunazitumia kazini kama vile Zoom, Zoom kufanya meetings na wenzangu ambao wako mbali kidogo. Pia hapo kitambo kidogo tulikuwa tunatumia Skype lakini siku hizi tunatumia Zoom sana. So, kufanya kazi na watu ama timu ambayo iko mbali, most of the time unapata ninatumia Zoom, Zoom calls, kuweza kuandaa mikutano na kuweza kuzungumza na wenzangu na kuweza kuendeleza kazi za hapa na pale. Kwa hivo, hiyo ndiyo teknolojia ambayo tunaitumia ama tunai-utilize sana kwenye kazi hapa.

Swali unapenda kufanya nini na familia yako. Swali zuri sana hilo. Swali zuri. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo mimi hupenda kufanya na familia yangu. Kwanza kabisa mimi nimeoa. Nina mke na nina watoto. Nina watoto wawili na mke mmoja. Unapata mara mingi, mara nyingi. Sisi huwa tunapenda kucheza michezo. Tunapenda kufanya mazoezi kwa pamoja kama familia ili kuweza ku keep fit as a family kama unit. Ku take care of our health mara nyingi sisi hu exercise pamoja. Then unapata kuna wakati ambapo sisi hupenda kuenda out. Kuenda kuna dinner, tunaenda out, tunaenda beach. Tunaenda tunapunga upepo kidogo, tunarudi, pia tuna michezo ambayo, sisi hupenda kucheza kwa nyumba, michezo kadha wa kadha kama kadi, kuna si hupenda kucheza chess, tunapenda kucheza, kuna michezo kadha wa kadha alafu, pia sisi hupenda kuandaa chakula kwa pamoja, mankuli, especially dinners, love making day, tunapenda sana ku make dinners pamoja. And then, kuna tunapenda kuomba pamoja, kuna mambo mingi sana ambayo sisi hufanya kwa pamoja kifamilia, na hiyo imesaidia sana sisi kuweza kuwa na amani, kuweza kuwa na utulivu, imetusaidia tumeweza kuwa na peace around the house, na mambo mengine mengi. So, unapata izi, michezo ambazo sisi hucheza kwa pamoja, sisi huenda nje kwa pamoja, sisi huenda pata tumefanya ile inaitwa bonding, a lot of bonding tunafanya pamoja, na tunaeza kuelimishana kipamoja. So, sisi kama familia, sisi hupenda kufanya vitu mingi kwa pamoja, hata kazi zikiwa kwa nyumba, huweza kusaidiana. So, ni si hufanya mambo mingi kwa pamoja.